Ili kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine, kuna misingi ambayo huwa naizingatia. Misingi ambayo ipo kadhaa kwa mfano kuna mawasiliano ya wazi. Hapa huwa tunashirikiana kwa taarifa. Tunasikiliza mawazo ya wengine na kuuliza maswali kwa heshima. Kwamba, mawasiliano hamna vificho baina yetu. Kuheshimu tofauti. Kwamba kila mtu anakuwa na maono yake na mtazamo wake. Kwa maana hiyo ili tushirikiane kwa amani na vizuri. Lazima tuheshimu tofauti iliopo baina yetu. Pia tunagawana majukumu wazi wazi. Kwa maana kwamba kila mtu anakuwa anajua anawachowajibika nacho. Pia tunasaidiana kutoa msaada pale mtu anapohitaji na kumpa msaada bila hofu. Tunatatua migogoro kwa utulivu. Ilimradi wote tuwe tumefikia lengo moja ili pia tunazingatia lengo la pamoja aMbapo lengo hili inakuwa ni ajili ya masilahi ya timu.

Kihistoria nengependa kutembelea mji wa Misri, Pyramid of Giza. Ino inavutia kwa sababu ina historia ndefu. Wa ajabu na ujenzi wa samani Sidi kuhusu ustarabu wake wa kale. Kufika pale, ni rahisi kama kurudi nyuma kwa wakati na kujifunza moja kwa moja kuhusu maisha ya watu wa kale. Na ndo maana natamani kwenda kutembelea hii Misri. Niweze kwenda kuona hizi pyramid.

Kwa kazi yangu, stadi ya muhimu ni sayansi ya kompyuta, kwa maana kwamba lazima nijue kompyuta vizuri sana, sababu kazi yangu nyingi zinafanyika kwenye kompyuta, na lazima niijue vizuri, niweze kujua kutumia programu tofautitofauti kwenye kompyuta, kujua namna kompyuta inavyofanya kazi, kiundani zaidi, na kuweza kuzitumia programu ndiyo stadi muhimu sana ambayo ninayotakiwa niijuwe katika kazi yangu.

Mimi napendelea sana kula ugali kwa sababu ugali unanipa nguvu ya haraka sana wali huwa sishibi haraka. Na wala akikai tumboni na atani kishiba akikai tumboni. Kwa mimi napenda ugari. Na mboga kavu kama dagaa, kukaanga. Au tembele io ndio kitu mimi napenda sana kula.

Binafsi utaratibu wangu wa jioni ni kuamba nakuwa nimeipangilia jioni yangu. Kama kutakuwa kuna shere natakiwa ni uzurie basi tokea mchana ntakuwa nimejipangilia ntavaa nguo fulani. Nitatoka kazini mda flani. Na jioni kama sina shere sina pakuenda basi nitarudi nyumbani ntafanya mazoezi matatu ntakula. Ndipo nitarala. Lakini mara nyingi mimi ni mtu wa kurudi nyumbani moja kwa moja sio mtu wa mashere wala mtu wa ma club clabu au kujirusha sana.

Napenda kuandika na kuongea vyote viwili lakini sana sana. Napenda sana kuandika. Kwa sababu kuandika inanifanya niwewe kufikiri kwa kina. Kile ambacho nakuwa nikiandika pale. Kwa maana hiyo nakuwa na focus ya kutosha. Na pia nina uwezo pia wa kupanga mawazo yangu vizuri. Na kuwasilisha ujumbe kwa usahihi kabisa. Kwa sababu ninachokiandika kinakuwa kimetoka akilini mwangu na kuandika ni nzuri pia kwa ajili ya kumbukumbu na maelezo marefu kwa sababu ni rahisi kueleweka na kuweza kukiandika kile kitu ambacho unahitaji.

Binafsi jukumu nalolipenda zaidi kazini ni kusaidia wengine na kuona mwerekezo yangu. Ala ya metuwa matokeo chanya kwa mana kwa mba naona matokeo ya kazi yangu. Kwa hio kituwa mwacho nakipenda sana mfano na shugulikia changamoto na kutua ushauri na suluhisho kwa nzangu kwa ateja. Kwa hiyo kitu na nifanya na jisikia amani sana. Na pia kufanya kazi inayohitaji ufahamu na ubunifu ikiwemo kupanga, kuandika na kutatua matatizo Ikituname na nifanya na jisikia amani sana. Na nijukumu nalolipenda pia.

Chakula nachokipenda, kula jioni, chakula cha wali kwa kweli kwa sababu wali hauchoshi na ukila wali hauvimbiwi sana kama ukila ugali. Kwa hiyo napenda sana mida ya jioni, niweze kula wali, eitha wali marage ama wali na samaki. Kwa hiyo hiki ni chakula kizuri sana na raisi pia ata mmengenyo wake kufanyika tumboni. Sio unaenda kulala umechoka kwa sababu umishiba sana na kuvimbiwa. Kwa hiyi wali nakula cha kawaida na mboga nzuri ndupo naenda kulala.

Binafsi napenda kuandika kwa mkono, sababu kuandika kwa mkono, naandika tu kwenye karatasi, ndipo naifanya kazi. Lakini kwenye kompyuta, itaniitaji niweze kuichapa kazi, na kuenda kuiprinti. Wakati kwa mkono, kazi yote inakuwa imekamilika, kwa sababu kazi inakuwa ipo tayari kwa matumizi. Nimeandika tu kwenye karatasi nzuri nyeupe, ndipo naweza kuikabidhi. Lakini kwa kompyuta mpaka uprinti, mambo inakua ni mengi kidogo.

Binafsi napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu hunipa furaha hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili hunifanya nijisikia huru na mwenye nguvu. Pia napenda mchezo huu kwa sababu una nifanya nitumie akili nyingi, niweze kufikiri kwa mkakati na niweze kushirikiana na wengine pia ninapokua uwanjani. Tuweze kupata matokeo mazuri.